Ukweeli na ubinafsi, dini kwangu yamaanisha kwamba tu niwe mkweli, niambiane ukweli, nipatie mambo ambayo niya kweli, alafu pia wale ambao ni wakubwa katika dini, wanaambiana ukweli, wanatuambia ukweli. Sisi kama wafuasi wanasema ukweli kuhusu kila kitu ambacho kiko na kimeandikwa ambacho tunafaa tukifuate na tukifanye. Alafu ubinafsi ni kila mtu ajue kwambaa atuendi kama wa kama kikosi tunaenda kibinafsi kama ni mbinguni tunaenda kibinafsi, kama ni kufanya kitu kizuri tunafanya kibinafsi na huu ubinafsi ndo watuleta pamoja na tunakua dini kwa hivyoo ni mambo mawili lakini jambo la muhimu kabisa kwangu ni ukweli.